Filamu ninayoipenda zaidi ni The Shock redemne Redemption, kazi ya sanaa, ya sinema inayochunguza kwa kina, dhamira ya za haki, matumaini, urafiki na ustaimilivu wa binadamu. Filamu hii inavutia kwa ma kwa namna, inavyoweza kusimulia simulizi nzito kwa utulifu bila makeke, lakini ikaacha hathari ya kudumu moyoni na akilini kwa mtazamaji. Hadithi inamuhusu adi do friends. Wanaume aliyekuwa mfanyikazi wa benki aliyepatikana na hatia ya kukosa ambalo anasisitiza hakulitenda anafungwa katika gereza la Shawshank. Palipoja ukatili unyanyasaji wa kisaikolojia na kukata tamaa tangu mwanzo. Filamu inaonyesha jinsi mfumo wa haki unavyoweza kumwangamiza mtu asiye na hatia lakini badala ya kumfanya Adi avunjike moyo hali hiyo inamjenga kuwa mtu wa subra, busara na matumaini yasiyozimika. Kipengele kinachonigusa sana ni namna filamu inavyoelezea maana halisi ya uhuru. Ingawa Andy yuko kifungoni kimwili akili na roho yake vinabaki uhuru anatumia elimu na ujuzi wake kusaidia wafungwa wanzake, kuanzisha maktaba ngerezani na ata kuwapa matumaini maafisa wa gereza wasiotarajia. Filamu inanifundisha kuwa uhuru wa kweli huanzia ndani ya nafsi, sio katika mazingira ya nje pekee. Urafiki kati ya Andy na Red mfungwa mkongwe gerezani ni muhimili mwingine muhimu wa filamu. Uhusiano wao unaonyesha dhamani ya urafiki wa dhati, unaojengwa juu ya uaminifu, heshima na matumaini ya pamoja. Red ambaye awali alikuwa amekata tamaa ya maisha anabadilika pole pole kupitia mfano wa Andy. Hili linaonyesha nguvu ya mtu mmoja, chenye kubadilisha maisha ya wengine bila kutumia nguvu wala mamlaka. Mtindo wa usimulizi wa filamu ni wa taratibu lakini wenye kina hakuna haraka kila tukio linanafasi ya kumfanya mtazamaji atafakari mziki mandhari na uigizaji vinaendana kikamilifu kuimarisha hisia na ujumbe. Mwisho wa filamu unaacha hisia ya faraja na imani kuwa hata katika ngiza nene, nuru inaweza kupatikana. The Shawshank Redemption ni filamu ninayoipenda kwa sababu si burudani tu, bali ni somo la maisha. Inanikumbusha umuhimu wa kutokata tamaa, kushikilia matumaini, na kuamini kuwa haki na vyema vinaweza kushinda. Hata katika mazingira magumu Zaidi Ni filamu inayonifanya nitafakari maisha kwa upana na kunitia moyo kuwa binadamu ana nguvu kubwa kuliko anavyodhani.

Ninapendelea zaidi pahali pa kimya. Kimya hunipa nafasi ya kufikiri kwa utulivu, kupanga mawazo na kujitambua vyema. Katika mazingira ya kimya, akili huwa huru bila usumbufu wa kelele, jambo linalo nisaidia kuzingatia kazi, kusoma, hau hata kufanya maamuzi muhimu kwa umakini zaidi. Pahali pa kimya pia hunipa faraja ya kihisia. Baada ya siku ndefu yenye shuguli nyingi utulivu hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kujirejesha nguvu za ndani. Kimya hunirusu kusikiliza sauti za asili au hata mawazo yangu mwenyewe ambavyo, mara nyingi hunisaidia kujifunza zaidi kuhusu nafsi yangu. Hata hivyo, sipuuzi kabisa umuhimu wa pahali pa kelele. Kuna nyakati ambapo kelele za shangwe, muziki au mazungumuzo ya watu huleta uhai na musisimuko hasa katika hafla za kijamii hau sherehe. Lakini kwa maisha ya kila siku na shughuli zinazohitaji umaakini pahali pa kimya ndilo napendelea zaidi kwa sababu hunisaidia kuwa mtulivu, kwa akili na tija zaidi.

Napendelea kununua vitu katika maeneo yaliyo na mpanglio mzuri. Yanayotoa huhakika wa ubora na yanayo heshimu mteja. Kwa kawaida, napendelea kununua vitu katika maduka makubwa na maduka maalum kulingana na aina ya bidhaa ninayohitaji. Sababu kuu ya upendeleo huu ni urahisi wa kupata bidhaa nyingi, sehemu moja, pamoja na uwazi, wa bei na ubora. Maduka makubwa hunipa fursa ya kuchagua bidhaa kwa uhuru bila shinikizo. Naweza kulinganisha bei kusoma maelezo ya bidhaa. Kuangalia tarehe za matumizi na kuchagua kile kinachonifaa kulingana na bajeti yangu aidha, mazingira ya maduka haya mara nyingi huwa safi salama na yenye utaratibu mzuri. Jambo linalonifanya nijisikie huru na mwenye uhakika wa kile ninachonunua. Hata hivyo, kwa bidhaa fulani napendelea kununua katika maduka ya karibu au masoko ya wazi kwa mfano, matunda, mboga na vyakula vya asili mara nyingi huwa bora na safi zaidi vinavyanunuliwa moja kwa moja kutoka kwenye wauzaji wadogo au wakulima. Katika maeneo haya, kuna nafasi ya kuzungumza na muuzaji, kujadiliana bei na kupata bidhaa mpya zilizoiva vizuri. Hii hunifanya nihisi kushiriki katika uchumi, wa jamii na kusaidia wafanyibiashara wadogo wadogo. Pia, kwa bidhaa maalum kama mavazi, viatu au vifaa vya kielektroniki napenda maduka yaliojulikana kwa uhalali na huduma bora kwa wateja. Hii hunisaidia kuepuka bidhaa bandia na matatizo ya baada ya mauzo huduma nzuri, dhamana ya bidhaa na ushauri wa kitaalam ni mambo ninayodhamini sana. Kwa ujumla, napendelea kununua vitu, pahali, panapotoa, mchanganyiko wa ubora, bei nafuu, urahisi na uaminifu. Mahali ninaponunua si muhimu kuliko uzoefu na dhamani ninayopata kutokana na ununuzi huo.

Mimi ninafuata timu ya Manchester United. Nimevutiwa na timu hii kwa muda mrefu kutokana na historia yake kubwa, mafanikio yake katika mashindano, ya ndani na ya kimataifa. Pamoja na roho ya kupambana, ambayo imeitambulisha kwa miaka mingi. Manchester United ni timu inayojulikana kwa kutokata tamaa hata inapokuwa katika wakati mgumu. Sifa hii hunifanya nijisikie kuhamasika kwa sababu inaakisi maisha halisi ambapo changamoto haziwezi kuepukwa. Bali hukabiliwa kwa juhudi na imani. Pia nimekuwa nikifuatilia wachezaji wake waliopita na wa sasa ambao wameacha alama kubwa katika soka la dunia kupitia vipaji, nidhamu na kujituma. Zaidi ya ushindi, napenda namna timu hii imeweza kujenga mashabiki wengi duniani kote na kuwa sehemu ya utamaduni wa soka. Mechi zao huleta msisimko mkubwa, majadiliano na hisia kali. Jambo, linalofanya kuifuatilia kuwa burudani ya kipekee. Jumla, kwa ujumla Manchester United si timu tu ninayoifuata bali ni chanzo, cha msisimuko, mshikamano na mapenzi ya mchezo wa soka.

Kinyoaji ninachopenda kunyo asubui ni chai. Asa chai ya maziwa ilio andaliwa kwa utaratibu mzuri. Chai inanipa mwanzo mzuri wa siku kwa sababu wamusha mwili na akili kwa upole bila musisimuko mkali. Asubui huwa ni wakati wa kujianda kisahikolojia na kimwili kwa majukumu ya siku. Na chai unisaidia kuingia katika hali hiyo ya utulifu na umakini. Kwanza, napenda chai kwa sababu ni sehemu ya utamaduni wa maisha ya kila siku. Kunusa arufu ya chai inapochemuka na kuinyo taratibu kuna leta isia ya faraja na utabiti. Na ni muda mfupi wa kujitenga na haraka za dunia, muda wa kutafakari na kupanga ratiba ya siku. Katika dakika hizo chache, hakili upata nafasi ya kua tulifu kabla ya kwanza shuguli nzito. Pili, chai hunipa ngufu ya hawali, inayotosha kuanza siku, si nzito tumboni kama vinyuaji vingine, lakini utoa joto na uchangamfu, unaowitajika asubui asa katika hali ya hewa ya baridi. Ikiwa imeandaliwa kwa kiasi cha wastani cha sukari hau bila sukari kabisa chai huwa kinyuaji chenye manufa kiafia na usaidia kuzuia uchofu wa mapema. Haida chai unisaidia kuanzisha mawasiliano mazuri na watu wa nyumbani hau kazini. Kunywa chai pamoja ni fursa ya kubandlishana mawazo kusalimiana kwa utulifu na kuanza siku kwa isiya chanya. Ni kinyuaji kinacho unganisha watu na kuleta hali ya urafiki kwa ujumla na pendelea chai asubui kwa sababu nikinyuaji raisi, lakini chenye maana kubwa. Hunipa utulifu, ngufu ya awali na muanzo mzuri wa siku kwangu, siku jema uanza na kikombe cha chai kilicho andaliwa kwa utaratibu na kunyewa kwa utulifu.

Zana za digitali ninazotumia kila siku, ni zile zinazonisaidia kufanya kazi kwa ufanisi, kuwasiliana na kujifunza. Kwanza kabisa ni simu janja. Ambayo ni muhimu kwa mwasiliano kupitia simu, ujumbe mfupi, barua pepe na mitandao ya kijamii. Pia hutumika kupanga ratiba, kuweka vikumbusho na kufuatilia habari. Pili, natumia kompyuta kwa kazi ninazohitaji umakini, zaidi kama kuandika nyaraka na kuandaa ripoti, kufanya utafiti mtandaoni, kushughulikia faili mbalimbali, programu kama word processor, spreadsheets na pdf, ni sehemu ya matumizi ya kila siku. Natumia zana za mawasiliano mtandaoni kama barua pepe na programu za mikutano ya video au mazungumzo kwa anjili ya kazi ya timu na utaratibu wa kazi. Nne, nchini za ufuatiaji na majukwaa ya kujifunza mtandaoni hunisaidia kupata maarifa mapya kama vile Google na pia YouTube. Mwisho kabisa natumia zana za usalama wa digitali kama nenosiri salama na uthibitishaji wa hatua mbili ili kulinda taarifa zangu kwa jumla. Zana hizi hunirahisishia maisha na ya kila siku na kuongeza tija.

Uzoefu wa kushangaza zaidi niliowai kupata ni kutambua jinzi, juhudi ndogo zinaweza kuleta mambandiliko makubwa kwa mtu mwingine. Kulikuwa na wakati nilipokutoa msaada wa kawaida, ushauri, muda, au msaada wa kazi bila matarajio makubwa. Baadae niligundua kuwa atua ile ndogo ilimpa mtu ujasiri mpya mwelekeo na matumaini haliokuwa amepoteza. Ilinishangaza kuona jinsi maneno au vitendo raisi vinaweza kuguza maisha ya mtu kwa kina. Uzoefu huo ulinifundisha kuwa athari za matendo yetu mara nyingi azionekani mara moja. Na kwamba, kuwa makini, kusikiliza na kujali kuna thamani kubwa kuliko tunavyodhani. Pia, ilinikumbusha umuimu wa unyenyekefu. Kwamba, si lazima uwe na raslimali kubwa ili kusaidia. Mbali, moyo wa kujali na utayari wa kuchukua atua. Tangu hapo, nimekua nikithamini zaidi nafasi ndogo za kufanya mema. Kwa sababu, zinaweza kuzaa matokeo ya kushangaza. Kuliko, tunavyo tarajia.

Programu ya simu ninayo tumia kila siku ni programu za mawasiliano na uzalishaji. Kwanza, utumia whatsappu au programu sawa kwa kuwasiliana haraka na familia, marafiki na watu wa kazi. Inaniraisishia kushirikiana taarifa, nyaraka na kupanga mambo kwa haraka. Pili, utumia programu ya barua pepe kwa mawasiliano rasmi, kufuatilia majukumu na kupokea taarifa muhimu. Tatu, utumia programu ya kalenda na programu za vikumbusho. Niza lazima kwangu. Kwani, hunisaidia kupanga ratiba, kuheshimu mda na kuepuka kusahahu majukumu. Nne, utumia kivinjari cha mtandao, kutafuta taarifa, kusoma habari na kujifundisha mambo mapya. Pia, kuna programu za kumbukumbu au kuandika maelezo ambazo hutumia kunasa mawazo au kazi za haraka kwa jumla. Programu ninazo tumia kila siku ni zile zinazo ni rahisishia mawasiliano upangaji wa mda na kuongeza ufanisi katika shughuli zangu za kila siku.

Chumba changu, cha kulala ni mahali, tulivu na lenye mpangilio, ulioundwa kunipa mapumziko ya kweli baada ya siku ndefu. Kina kitanda, chenye godoro, nzuri na mashuka safi yanayotoa hisia ya faraja na usafi. Karibu na kitanda, kuna meza ndogo yenye taa ya mwanga wa kati, inaofaa kwa kusoma au kutulia kabla ya kulala. Rangi za chumba ni za utulivu kama nyeupe, kijivu na rangi laini za asili. Ambazo, husaidia akili kupumzika. Dirisha huruhusu hewa safi na mwanga wa asili kuingia mchana. Huku mapazia yakisaidia kuthibiti mwanga usiku. Pia, kuna kabati la nguo lililopangwa vizuri hili chumba kisionekane na msongamano. Kwa ujumla, chumba changu cha kulala, ni sehemu ya amani, faraga na urejesho wa nguvu. Mahali ninapopumzika kutafakari na kujiandaa kwa siku inayofuata kwa utulivu wa akili na mwili.